Ninabaki na afya nzuri kwa kula chakula safi chenye virutubisho, kufanya mazoezi ya mara kwa mara, kama vile kutembea na kukimbia na kuendesha baiskeli, na pia nahakikisha nalala usingizi wa kutosha ili mwili na akili zipumzike.